Habari, ndiyo. Ninapenda kucheza michezo ya ubao. Na si kwa sababu tu ni burudani, bali kwa sababu ni njia ya kujenga fikra, kuimarisha uhusiano na kujifunza uvumilivu. Michezo ya ubao kama vile scrabble, chess, drafti au monopoly hunipa nafasi ya kuchangamuka kiakili na kihisia. Kila mchezo una kanuni zake, mikakati yake na changamoto zake, na hiyo ndiyo inayo nivutia. Mchezo ninaopenda zaidi ni chess. Ni mchezo wa kimkakati unaohitaji utulivu, maono ya mbali na uwezo wa kufikiria hatua kadhaa mbele. Ninapo cheza chess, uhisi kama ninashugulikia au ninashugulika na maisha halisi. Kila hatuwa ina athari, kila kosa linagarama na kila ushindi unahitaji subra. Mchezo huu umenifundisha jinsi ya kuchukua muda kabla ya kufanya maamuzi, jinsi ya kusoma mazingira na jinsi ya kukubali kushindwa kwa heshma. Scrubble pia ni wa kipekee. Kama mtu anayopenda lugha ya maneno, Scrubble hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu wa kisarufi na msamiyati. Ninapocheza na rafiki au ndugu, tunacheka, tunabishana kwa upole na tunajifunza maneno mapya. Mchezo huu unisaidia kuboresha ujuzi wangu wa lugha. Hasa ninapo jifunza kiswahili, kingereza au hata kifaransa. Mchezo ya ubao pia ni njia ya kuungana na familia na marafiki. Kuna jioni ambazo, tunakutana nyumbani, tukicheza drafti au ludo, tukibadilishana hadithi na vicheko, huo ni wakati wa kujenga ukaribu, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia urafiki wa kweli. Katika dunia ya leo yenye kasi na teknolojia, michezo ya ubao huturudisha kwenye mawasiliano ya ana kwa ana, ambayo ni ya thamani sana. Kuna wakati nilishiriki mashindano ya chess ya shule, na ingawa sikushinda nilijifunza mengi, niliona jinsi watu wanavyo weza kuwa na mitazamo tofauti, mikakati tofauti, lakini bado wakacheza kwa heshma na nidhamu. Huo ulikuwa mfano wa maisha. Kwamba tunaweza kuwa na njia ya tofauti, lakini bado tukaheshimiana na kushirikiana. Kihisia, michezo ya ubao hunisaidia kujituliza. Ninapu kuwa na siku yenye changamoto, labda kazi ya shule imekuwa ngumu, au kuna jambo limekwamisha mpango wangu, hucheza mchezo ya ubao ili kurajesha utulivu. Ni kama tiba ya kiakili, inayo nisaidia kurudi kwenye hali ya kawaida kwa njia ya furaha na fikra. Kwa hivyo, jibu ni ndiyo. Ninapenda michezo ya ubao kwa sababu inanijenga, kiakili, kihisia na kijamii. Inanifundisha nidhamu, inaniunganisha na watu na inanipa nafasi ya kujifunza kwa njia ya burudani. Na kila ninapocheza, ninahisi kama ninakuwa karibu zaidi na utu wangu na naendelea kukuwa kwa njia ya kucheka, kushindana na kushirikiana. Asanteni.

Habari, ndio, ninapiga kura, na kwa kweli, ninaiona kama moja wapo ya haki na wajibu muhimu zaidi katika maisha ya raia. Kupiga kura si tu kuchagua kiongozi, la hasha, ni kutoa sauti yangu, kushiriki katika mwelekeo wa taifa, na kuonyesha kuwa ninajali kuhusu mustakabali wa jamii yangu. Kila kura ni ujumbe, ni msimamo, na ni hatua ya uwajibikaji. Mara ya kwanza kupigia kura ilikuwa ya kihistoria kwangu. Nilijisajili mapema, nikajifunza kuhusu wagombea, na nikahakikisha kuwa ninailewa sera zao. Siku ya kupigia kura nilijisikia kama sehemu ya mabadiliko. Niliona watu wakirika tofauti, wakijitokeza kwa wingi, wakisubiri kwa subra. Ilikuwa ni ishara ya mshikamano. Kwamba licha tofauti zetu, tunaunganishwa na ndoto ya pamoja. Kupigia kura kuna hitaji maandalizi. Siwezi tu amka na kuenda kupigia kura bila kuelewa ni nachochagua. Kwa hiyo, huwa ni natafuta taarifa kutoka vianzo mbalimbali. Makala, mijadala ya wazi, na hata maoni ya watu ninaowa amini. Ni napenda kuchambua sera, siyo tumajina, jee, mgombea anajali elimu, afya, uchumi wa vijana, hayo ndio maswali na nayo jiuliza kabla ya kueka alama yangu. Kihisia, kupigia kura, hunipa hisia ya nguvu. Najua kwamba sauti yangu inahesabiwa, najua kwamba si lazima niwe mwana siasa ili kulete mabadiliko. Kupigia kura ni hatua ya mwanzo, pia hunipa tumaini. Kwamba hata kama kuna changamoto nyingi, bado kuna nafasi ya kuchagua mwelekeo mpya, wahaki na maendeleo. Kuna nyakati ambapo watu huona kupigia kura kama jambo lisilo na maana. Wanasema, kura yangu moja haitabadilisa chochote? Lakini, mimi si amini hivyo. Kura moja inaweza kwa tofauti kati ya uongozi wa matumaini na uongozi wa hofu. Kura moja inaweza kuwakilisha sauti ya wale wa sio na uwezo wa kujieleza. Kwa hiyo, ninapiga kura si kwa ajili yangu tu, bali kwa ajili ya jamii nzima. Kupiga kura pia ni sehemu ya utambulisho wangu kama rai ya ni kama kusema, nipo hapa, nimeona, nimechambua, nimechagua. Ni tendo la kiungwana, la kiakili na lakijamii. Na kila ninapopiga kura, ninajikumbusha kuwa demokrasia si kitu chambali, ni kitu kinacho ishi ndani ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo, jibu ni ndio. Ninapiga kura kwa sababu ninajali. Ninapiga kura kwa sababu ninataka mabadiliko. Ninapiga kura kwa sababu ninajua kuwa sauti yangu inathamani. Na kila mara ninapoweka alama yangu, ninahisi kama nimefanya jambo kubwa, jambo la kujenga, la kuonyesha msimamo, na la kuendeleza taifa. Asanteni.

Habari, Oh, chakula, mimi mara nyingi hula chapati asubuhi, na si kwa sababu tu ni chakula kitamu, bali kwa sababu chapati imebeba maana ya kina katika maisha yangu, kiutamaduni, kihisia, na kiutambulisho. Kila mara ninapokula chapati, ninahisi kama nimeunganishwa na familia yangu, historia yangu, na utaratibu wangu wa kila siku. Chapati ni zaidi ya unga na maji, ni ishara ya kupendwa nyumbani, nakumbuka jinsi mama yangu alivyokuwa akiamka mapema, akipika chapati kwa uangalifu mkubwa. Harufu yake ikienea nyumba nzima, ikitufanya tuamke kwa furaha, tulikuwa tukikaa pamoja mezani, tukigawana chapati na chai, tukicheka na kuzungumza kabla ya kuanza siku. Huo ulikuwa wakati wa mshikamano, wa kujenga msingi wa siku yenye mwelekeo. Kuna siku ambazo ninabadilisha kidogo tu. Naweza kula chapati na maharagwe, au na mayai, au hata na asali. Lakini msingi unabaki kuwa ule ule. Chapati ni sehemu ya utaratibu wangu wa asubuhi. Inanipa nguvu, utulivu na hisia ya kuwa nyumbani hata kama niko mbali. Ni kama ibada ya kila siku, inayonisaidia kujiweka sawa kiakili na kihisia kabla ya kukutana na changamoto za siku. Kuna nyakati ambapo ninapokuwa na shughuli nyingi, labda nina mkutano wa mapema, au nina kazi ya shule ya kuwasilisha, huandaa chapati usiku kabla. Ili asubuhi niwe na muda wa kutulia, hii inanisaidia kudumisha utaratibu wangu bila kusumbuliwa na haraka. Kwa hivyo, chapati si tu chakula. Ni sehemu ya nidhamu yangu ya kila siku. Kihisia, chapati hunikumbusha nyakati za furaha. Sikukuu, mikusanyiko ya familia au hata jioni za kawaida nyumbani. Chapati huwa sehemu ya meza. Ninapokula asubuhi, ninahisi kama nimebeba vipande vya kumbukumbu hizo. Hii hunipa nguvu ya kuanza siku kwa tabasamu, hata kama kuna changamoto mbele yangu. Chapati pia ni sehemu ya utambulisho wangu wa kiafrika. Ni chakula kinachopikwa na jamii nyingi, kutoka Kenya, hadi Tanzania, Uganda, hadi Rwanda. Kila jamii ina mtindo wake lakini msingi ni ule ule, unga, maji na upendo. Ninapokula chapati, ninahisi kuwa sehemu ya historia pana, ya tamaduni zinazothamini urafiki, ukarimu na mshikamano. Kwa hivyo, jibu ni wazi, mara nyingi hula chapati asubuhi, na ninapofanya hivyo, si tu ninajilisha mwili, ninajilisha nafsi, ninajiandaa kwa siku kwa utulivu, kwa heshima ya utamaduni wangu na kwa hisia ya kuwa nimeunganishwa na watu ninaowapenda. Chapati ni chakula, ndio, lakini kwangu ni ishara ya mwelekeo, utaratibu na upendo wa nyumbani.

Habari kwa kawaida hulala kwa masaa sita hadi saba kila usiku. Na nimejifunza kuwa usingizi si tu mapumziko ya mwili ni nafasi ya kuponya nafsi kuimarisha akili na kujenga msingi wa siku inayofuata. Nikiwa na ratiba ya masomo kazi za kujitegemea na majukumu ya kijami usingizi wangu huwa wa mpangilio. Huwa na utaratibu wa kulala saa nne usiku, na kuamka saa kumi na moja alfajiri. Hii inanipa muda wa kutosha kupumzika, lakini pia kuniruhusu kuanza siku mapema kwa utulivu. Kuna nyanyakati ambapo, ulala kwa masaa machache, labda nne au tano. Hasa ninapokuwa na kazi ya kuwasilisha au changamoto ya kiakili. Lakini nimegundua kwa siku zinazofuata huwa na uchovo, ukosefu wa umakini na hisia za kuchanganyikiwa. Kwa hivyo, nimejenga nidhamu ya kulinda usingizi wangu kama sehemu ya kujitunza. Usingizi mzuri hunisaidia kujifunza kwa ufanisi. Ninapolala vizuri, akili yangu huweza kuchakata maarifa niliyojifunza mchana. Hii hunisaidia kukumbuka vizuri, kuandika kwa uwazi na kuwasilisha hoja zangu kwa ufasaha. Kihisia, usingizi hunirejesha kwenye hali ya utulivu. Ninapokuwa na siku yenye changamoto, labda migogoro, msongo wa mawazo, au hisia nzito. Kulala kwa muda wa kutosha hunisaidia kupona. Ni kama kuandika upya hisia zangu, na kuamka nikiwa na nguvu mpya. Pia, usingizi hunisaidia kudhibiti mhemko wangu. Ninapolala vizuri, huwa na subira zaidi, na uwezo wa kushughulikia changamoto kwa hekima. Katika maisha ya kitaaluma, usingizi wa kutosha hunisaidia kuwa na umakini wa hali ya juu. Ninapokuwa darasani au kwenye mkutano. Ninakuwa na uwezo wa kufuatilia hoja, kuchangia kwa ufasaha, na kufanya maamuzi ya haraka. Hii imenisaidia kujenga heshima na kuaminika katika mazingira ya kazi na masomo. Kwa hivyo, ninapolala kwa masaa sita, hadi saba kwa kawaida, si tu ninapumzika, lahasha. Ninaweka msingi wa ukuaji wangu wa kila siku. Na kila ninapoweka kichwa changu kwenye mto. Ili nilale, ninajikumbusha kuwa usingizi ni zawadi ya mwili, akili na roho. Asanteni.

Habari, kitu ninachopenda kununua zaidi ni vitabu, na si kwa sababu tu na penda kusoma, bali kwa sababu vitabu hunipa nafasi ya kusafiri bila kuondoka, kujifunza bila kulazimishwa na kutafakari bila kukimbizwa. Kila ninapo shika kitabu kipya, kuhisi kama nimefungua mlango wa dunia mpya, ya maarifa, ya hisia, na ya mabadiliko ya ndani. Napenda kununua vitabu vya hadithi, historia, na falsafa. Hadithi hunipeleka kwenye maisha ya watu wengine, kuona dunia kupitia macho yao, kuhisi maumivu yao, na kushangilia mafanikio yao. Historia hunifundisha kuhusu asili ya jamii, harakati za mabadiliko na nguvu ya watu wa kawaida waliothubutu. Falsafa hunisaidia kujiuliza maswali ya kina. Nani mimi? Kwa nini ninaishi? Maamuzi yangu yana maana gani? Kuna kitu cha kipekee kuhusu kununua kitabu. Si tu kuchagua kichwa cha habari ni kuchagua safari. Ninapokuwa kwenye duka la vitabu, huangalia jalada, husoma utangulizi na huhisi kama kitabu kinaniita. Na ninapokipeleka nyumbani, huweza muda wa kukisoma kwa utulivu, nikiwa na kikombe cha chai au kahawa pembeni. Kihisia, vitabu hunituliza. Ninapokuwa na siku yenye msongo wa mawazo, hujifungia na kusoma kurasa chache tu. Hii hunisaidia kurudi kwenye hali ya kawaida, kujenga mwelekeo na kupona kwa njia ya maneno. Vitabu ni marafiki na rafiki nisio hukumu. Wanasikiliza, wanaeleza na wanakuacha utafakari kwa uhuru. Mbali na vitabu napenda pia kununua vifaa vya kuandika, kalamu, daftari na stika za kuandikia. Hii ni kwa sababu napenda kuandika mawazo yangu, kupanga ratiba na kuunda maudhui yangu mwenyewe. Kununua vifaa hivi hunipa msukumo wa kuendelea kuandika, kuendelea kujifunza na kuendelea kujieleza. Kuna nyakati ambapo napenda kununua zawadi kwa wengine, vitabu, kadi, au vitu vidogo vya kumbukumbu. Hii hunipa furaha ya kushiriki kile ninachokipenda na watu ninaowajali. Kununua si tu tendo la kibinafsi, ni tendo la kujishirikisha, la kuonyesha upendo, na la kujenga mahusiano. Kwa hivyo, kitu ninachopenda kununua zaidi ni vitabu. Kwa sababu ndani ya kurasa zake, kuna dunia nzima ya maarifa, ya hisia na ya mabadiliko. Na kila ninapo kifungua, ninajikumbusha kuwa kujifunza ni safari isiyoisha. Na kununua kitabu ni hatua ya kwanza ya safari hiyo. Asanteni.

Habari, kuweka afya nzuri ni jambo ambalo nalichukulia kwa uzito. Si kwababu tuu ya mwili, bali kwa sababu afya ni msingi wa maisha, nyenye matokeo, mwelekeo, utulivu na furaha. Kila siku, kuchukua hatua ndogo lakini zenye maana kuhakikisha kuwa mwili wangu, akili yangu na roho yangu, vina tunzwa kwa usawa. Kwanza kabisa, huanza siku kwa kunywa wa maji ya uvugu-vugu. Hii ni sehemu ya utaratibu wangu wa asubuhi na hunisaidia kuamsha mwili, kusafisha mfumo wa ndani na kujiandaa kwa siku. Kunywa maji mapema ni tendo ndogo, lakini lina athari kubwa kwa afya ya mengenyo wa chakula na ngozi. Pili, hujitahidi kula chakula chenye virubisho, napenda kuanza siku kwa kiamisha kinywa chenye nguvu, kama chapati na mayai, au uji wa lishe. Ninapo panga milo yangu huangalia uwiano wa proteini, wanga na mboga mboga. Hii hunisaidia kuwa na nguvu za kutosha, kuepuka uchovu wa ghafla na kudumisha uzito wa mwili unaofaa. Mazoezi ni sehemu muhimu ya utunzaji wa afya wangu. Ingawa si kila siku hufanya mazoezi makali, hujitahidi kutembea, kunyosha mwili au kufanya yoga kwa dakika ishirini au ishirini. Mazoezi haya hunisaidia kuhimarisha mzunguko wa damu, kupunguza msongo wa mawazo au kujenga nguvu za ndani. Pia hunisaidia kulala vizuri usiku. Kihisia kujitunza kwa kutenga muda wa utulivu. Mara kwa mara husikiliza muziki wa kutuliza, huandika hisia zangu kwenye daftari au husali kimya kimya. Hii hunisaidia kuthibiti mihemko, kujitambua na kupona kutokana na changamoto za kila siku. Afya ya akili ni muhimu kama afya ya mwili na kujitahidi kulinda kwa njia za kiroho na kiakili. Pia hujitaidi kuwa na usingizi wa kutosha. Kila usiku ujaribu kulala kwa masaa sita hadi saba. Nikiwa nimepunguza mwanga wa skrini na kelele. Uzingizi mzuri hunisaidia kupona. Kujenga kumbukumbu una kuamuka nikiwa na nguvu mpya. Nisehemu ya kujitunza ambayo siwezi kuikosa. Katika maisha ya kijamii, hujiusisha na watu wanao iitia afya na moyo. Najua kuwa afya pia inategemea mazingira na ninapokuwa na watu wenye upendo, heshma na muelekeo mzuri afya yangu huimarika. kujitahidi kuepuka migogoro isio na lazima na kujenga mahusiano yenye usawa na mshikamano. Kwa hivyo, ninachofanya kuweka afya nzuri ni mchanganyiko utaratibu wa kila siku. Uchaguzi wa chakula, mazoezi, utulivu wa ndani na mahusiano yenye afya. Na kila ninapo jitunza, ninajikumbusha kuwa afya si lengo la mwisho. Ni njia ya kuishi maisha, yenye maana, nguvu na furaha ya kweli. Asanteni.

Habari, wakati ya baridi kali, huchukua hatua mbalimbali za kujitunza kimwili na kihisia. Ila, kuhakikisha kuwa naendelea kuwa na afya, utulivu na mwelekeo mzuri wa siku. Baridi huleta mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia uathiri mwili, hisia na ratiba ya kila siku. Kwa hiyo, hujenga utaratibu wa makusudi, unaonisaidia kustahimili hali hiyo kwa hekima. Kwanza kabisa huvaa mavazi ya joto napenda kuvaa sweta, nzito, skafu na skosinene. Pia sokisi. Hii hunisaidia kuthibiti joto la mwili na kuepuka kwa baridi kali inayoweza kuathiri afya yangu. Huwa makini kuchagua mavazi yenye tabaka ili niweze kuongeza au kupunguza kulingana mabadiliko ya siku. Pili, huongeza matumizi ya vinywaji vya moto. Kawaida huanza siku kwa kikombe ya cha chai, ya tangawizi au kahawa ya uvuguvugu. Vinywaji hivi hunisaidia kuamsha mwili, kupunguza baridi ya ndani au kunipa hisia ya faraja. Pia huongeza ulaji wa supu, uji wa lishe na vyakula venye mafuta ya asili kama parachichi na karanga. Mazoezi mepesi ni sehemu ya utaratibu wangu hata wakati wa baridi. Ingawa si rahisi kuamka mapema na kufanya mazoezi, hujitahidi kufanya yoga au kunyoosha mwili ndani ya nyumba. Hii hunisaidia kuimarisha mzunguko wa damu, kupunguza baridi mwilini na kudumisha nguvu za mwili. Kihisia, hujitunza kwa kutengeneza mazingira ya joto na utulivu. Huwa napenda kuwasha mshumaa wenye harufu ya kutuliza, kusikiliza muziki wa pole pole au kusoma kitabu nikiwa nimejifunika blanketi. Hii hunisaidia kupunguza msongo mawazo unaoweza kuongezeka wakati wa baridi hasa kwa sababu ya kukaa ndani kwa muda mrefu. Katika ratiba ya kazi au masomo, hujipanga kwa njia inayozingatia hali ya hewa huwa na orodha ya kazi za ndani ambazo naweza kufanya bila kuathiriwa na baridi. Pia huwasiliana na wenzangu kwa njia dijiti ili kuepuka safari zisizo za lazima. Hii hunisaidia kuendelea kuwa na tija bila kuhatarisha afya. Kwa hivyo, wakati wa baridi kali, ninachofanya ni kujenga utaratibu wa kujitunza kimwili kwa mavazi na chakula, kihisia kwa utulivu na faraja na kiakili kwa kupanga ratiba yenye mwelekeo. Na kila ninapojifunika vizuri, kunywa chai ya moto au kusoma kitabu kwa utulivu, ninajikumbusha kuwa kujitunza ni tendo la upendo kwa nafsi yangu. Asanteni.